Maji ya matunda ni kinywaji kinachopatika na kwa kukamua au kuchanganya matunda ili kutoa majimaji yake ni kinywaji maarufu sana kwa sababu nikitamu chini afya na kuburundisha mwili maji ya matunda ni juisi inaitengenezwa kutoka kuni matunda kama vile machungwa maimbe mananasi mapapai itikitimaji mapera za bibu na mgini iyo inaweza kuwa asili au bila ya kuongeza wa sukari au maji au ikachanganywa maji kidogo kuligana na latha haina za maji ya matunda, maji ya matunda asilia ukamuliwa moja kwa moja kuongeza skari au kemikali maji ya matunda ya liochanganywa blended juice, matunda usiagwa yote pamoja na maziwa na maji maji ya matunda ya viwandani utengenezwa viwandani na mara nyingine huungezwa vikifadhi au sukari muhimu wa maji ya matunda ni kama vile kutoa vitamini kama vitamin C A na B ambazo huwaarisha kinga ya mwili usaidia mmengenyo wa chakula kwa sababu Yananyuzi nyuzi hasaa ya kisiago wa matunda yote Huzia ya upungufu wa maji mwilini hasaa wakati wa joto kali kuimarisha afya angozi na macho kutuwa ni shati ya mwili kwa sababu ya nasukari ya silia kupunguza hatari ya magonjwa kama mafua mara kwa mara husaidia watoto wagonjwa na wazee kupata virutubisho virahisi kusaidia kuthibiti uzito ukiwa hujaongeza sukari nyingi Kiongeza sukari nyingi ya naweza kusababisha kisukari na unene maji ya matunde ya vindandani ya naweza kuwana vifadhi vina viodhuru afya Kitumua kwa kipita kiasi kwa ujumla maji ya matunda ni kiniwa muhimu sana kwa afehe binadamu inashaurua kunywa maji ya matunda asilia ya iletengenezwa nyumbani bila kuongezwa sukari nyingi ili kupata manufaa kamili ya kiafe.

Maneno fanya kazi yanatokana na kitenzi fanya likimaaniisha kutenda au kutekeleza jambo fulani na nomino kazi kimaaniisha shugli au jukumu linalofanyo ili kufikia lengo fulani Kwa ujumla maneno fanya kazi humaanisha kutekeleza majukumu au shugli kwa bidii na umakini ili kupata matokeo yanayotarajiwa kwanza maneno fanya kazi utumika kumhimiza mtu awe na bidii yanapotamkwa humaanisha mtu asikae bila kufanya chochote Bali alijishugulishe na shugli zenye manufaa kama kusoma kufanya kazi za nyumbani au kufanya kazi za kuingiza kipato hivo maneno haya huhusishwa sana na nidhamu ya jibikaji. Pili, fanya kazi umaanisha pia kutumia maarifa. Ujuzi na nguvu zilizonazo mtu ili kutimiza jukumu lake mfano. Mwanafunzi anapofanya kazi ya darasani au nyumbani anahitajika kutumia akili na mda wake ili kujifunza. Kwa hivyo hivyo, mfanyikazi anapofanya kazi ofisini au shambani, utumia nguvu na ujuzi wake kwa manufaa wake kwa jamii na ujumla tatu. Katika jamii imani nafanya kazi, yanaonyesha dhamani ya kazi. Jamii umuheshimu mtu anayefanya kazi kwa bidhi kwa sababu kazi umsaidia mtu kujitegemea, kupata riziki na kuchangia mwelekeo ya familia na taifa. Mtu asiyefanya kazi mara nyingi uonekana kama mzigo kwa wengine. Kwa upande mwingine, maneno fanya kazi yanaweza pia kutumika kwa namna ya kutekeleza maagizo mfano, mwalimu anapomwambia mwanafunzi fanya kazi umaanisha atekeleze zoezi au jukumu alilopewa kwa usahihi na kwa wakati. Kwa hitimisho maneno fanya kazi yana maana pana inayohusisha bidii uwajibikaji nidhamu matumizi ya sahihi ya mda na uwezo ni maneno yanahimiza maendeleo binafsi na ya jamii na ndiyo msingi wa mafanikio katika maisha.

Neno saba ni idadi au nambari katika lugha ya kiswahili Utumika kuonyesha kiasi au hesabu ya vitu, watu au matukio vinafufika hadi idadi ya sita ikiongezo wa moja katika mfululizo wa nambari saba hufwata sita na kutangulia nane Kwanza, saba utumika katika hisabu ya kawaida za kila siku Mfano tunaweza kusema wanakunzi saba siku saba za wiki au vitabui saba Hapa neno saba linaonesha idadi kamili pili neno saba linamuhimu wa kijamii na kita maduni katika jamii nyingi namba saba huonekana kuwa namba kamili au maalum sana Kuna siku saba katika wiki jambo linaonesha msipangiliwa wa muda unautumika ulimwenguni kote. Tatu katika lugha saba hutumika pia katika maigizo maswali ya mtihani kama vile taja jambo saba Eleza hoja saba hapa unumanisha kwamba wanafunzi ya natakiwa kutoa hoja au majibu enyi idadi ya saba either saba ni neno rahisi lakini muhimu katika kujifunza hesabu kupanga kazi na kutoa mailekezo bila nambari kama saba ingekuwa vigumu kupima kuhesabu na kupanga shugli mbali mbali katika maisha ya kila siku Kwa kuhitimisha neno saba ni neno la msingi katika luga ya kiswahili na wakilisha idadi tumika katika mawasiliana ya kila siku, ilimu, utamaduni na maisha ya kawaida ya binadamo.

Neno hifadhi katika luga ya kiswaili lila mana ya kutunza kulinda au kuweka kitu mahali salamu kwa madumizi ya badae hifadhi inaweza kuwa ya vitu, mahali, raslimali au tarifa lengo la hifadhi ni kuhakikisha kitu, hakiharibiki, hakipotei na kinaweza kutumika kwa mdamrefu Kwanza hifadhi ya chakula ni muhimu sana katika maisha ya minadamu watu kuhifadhi chakula katika nafaka maharagwe mahindi iliweze kutumika wakati wanjaa au haba Njea kuhifadhi chakula pia ni pamoja na kukawusha kufungia kwenye friji na kusindika au kutumia vihifadhi pili hifadhi ya mazingira hii inahusisha kulinda misitu wa mnyama puri maji na arthi ili rasilimali hizi zindele kuwepo kwa vizazi wijavyo mfano mzuri ya hifadhi za taifa kama mbuga za wanyama Mpako wanyama ulindwu wa thidi ya ujangili Tatu hifadhi ya feather humanisha kueka akiba kwa ajili ya matumizi ya badae watu hifadhi fedha kwenye bengi au kwenye kukundi au wakiba kulingana na darura kutumia malengo ya baadae Either kuna hifadhi ya tarifa au nyeraka ambapo tarifa muhimu hifadhiwa kwenye witabu makabati vifaa vya kijididhali na komputer ili zivisipotee kwa hitimisho hifadhi ni jambu muhimu linalo saidia kulinda lorasilimali na tarifa muhimu bila hifadhi jamii na mtu binapsi wangepata hasara kubwa Hivyo kila mtu anapaswa kujifunza umuhimu wa kuhifadhi kwa ajili ya maisha bora sasa na ya badai.

Mke ni mwanamke aliyeolewa kisheria au kimila na mwanaume na hunda pamoja naye ndoa na familia Mke ni sehemu muhimu sana ya familia na jamii kwa ujumla kwani ana jukumu na nafasi kubwa katika malezi mshikamano wa familia na maendeleo ya jamii kwanza mke ana jukumu la kujenga familia kushirikiana na mme wake katika kulea watoto kufundisha maadili mema, nidhamu na tamaduni za jamii kupitia malezi bora. Mke husaidia kukuza kizazi chenye maadili mema pili. Mke ni msaidizi na mshauri wa mme. Katika maisha ya ndoa, mke husaidia mme katika kufanya maamuzi kumtia moyo na kumfariji wakati wa changamodo. Mshikamano huu huimarisha upendo na amani katika familia. Tatu. Mke ana wajibu wa kutunza nyumba. Hii inahusisha kupanga mambo ya duniani na nyumbani. Kutunza chakula, usafi na ustawi wa familia. Majukumu haya husaidia kuleta utulivu na mpangilio katika maisha ya kila siku. Aidha mke ana haki zake ambazo zinapaswa kuheshimiwa haki ni pamoja na kupendwa kuheshimiwa kutunzwa kushirikishwa katika maamuzi ya familia na kutolazimishwa au kunyanyaswa haki za mke za msingi wa ndoa yenye imani Kwa hitimisho mke ni nguzo muhimu ya familia na jamii Mke mwenye busara upendo na wajibikaji huchangia sana ustawii wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla.

Labda nikitenzi kidogo cha lugha ya kiswahili ginachotumika kuonyesha shakiko uwezekano na kutokuwa na uhakika kuhusu jambo fulani kwa maneno mingine utumika pale mtu asie na hakika kama jambo fulani ilitafanyika au la matumizi ya labda kuonyesha uwezekano mfano labda kesho itanyesha mvua hapa mtu anasema kuna uweza kwano wa mvuwa lakini si hakika kuonyesha mashaka mfano Labda alisaha kazi yake hii na unesha kuwa mtu hawezi kusema kwa uhakika kutumia heshima wakati mwingine Labda hutumika kupunguza ukali wa maneno kusema Labda ungependa kujaribu badala ya kuamuru mara kumoja muhimu wa kusema neno Labda kunatoa nafasi ya kuwa mwangalifu katika mazungumzo kunasaidia kuonyesha upole na heshima kwa mtu mwingine Kuna saidia kueleza hatua na uwezekano bila kudanganya na kutua taarifa isiyosahihi Mfano wa sentensi Labda ni taenda shuleni Labda angependa chakula cha jioni kitamu Labda tutashinda mchezo huu Neno Labda ni muhimu katika lugha ya kiswahili Kwa ni inasaidia kuonyesha uwezekano mashaka na heshima katika maneno tumika sana katika mazungumza kila siku na pia katika maandiko ya kitaaluma na mtihani.

Bahati njema ni jambo linalotokea kwa mtu bila kuwa na mpangilio maalum au juhudi kubwa lakini matokeo yake ni chanya nahisia ina hisia za furaha msisimko na shukrani wakati mtu ameupata kitu kizuri ambacho hakuwa amekitarajia kwa mfano mtu anaweza kupata ajira Baada ya kuomba mara chache tu au kupata pesa au zawadi isiyotarajiwa. Bahati njema inachangia sana maisha ya kila siku na kuongeza matumaini na kuimarisha moyo kwa kushirikiana na wengine Pia bahati njema siyo tu kuhusu mali au matokeo ya kimwili, bali ni hali ya kimsingi ya kupata faraja, amani na uelewa wa dhamani ya maisha. Watu wengi huchukulia kuwa mtu mwenye bahati njema ana tabia ya kuwa na mtazamo chanya, kushirikiana na kushukuru kila kitu kidogo kinachotokea Kwa upande mwingine, bahati njema huonekana pia katika dhana ya kitamaduni na methali ya kiswahili kama vile mwenye bahati hajutii. Methali hii inaonyesha kuwa mtu anapopata matokeo mazuri kwa bahati hakuwa amesababisha kwa mikono yake peke yake bila msukumo. Wa hali ya maisha na nguvu zisizoonekana. Kwa ujumla bahati njema ni jambo linalofanya maisha yawe mepesi yenye furaha na chanya. Hutoa hamasa ya kuendelea kushirikiana na wengine, kujaribu mambo mapya na kuamini kuwa hata changamoto kubwa matokeo chanya yanaweza kutokea. Kwa hivyo kuwa na bahati njema ni sifa ya thamani isio mtu binafsi bali pia ya jamii inayozungumziwa au kumzunguka.

Kampuni ni shirika au muundo wa kibiashara unaoundwa ili kufanya shugli za kiuchumi kwa mfano kutoa bidhaa au huduma ya faida. Kampuni inaweza kuwa ndogo kama duka la faida au kubwa kama vile kimataifa zinazoshirikisha mamilioni ya watu. Kila kampuni ina lengo kuu kutoa biashara au huduma zinazo dhirisha wateja kwa upande mwengine kupata faida. Kampuni hufanya kazi kwa kuunganisha rasilimali mbali mbali kama vile fedha watu vifaa na teknolojia ili kufanikisha malengo yake Pia kampuni ina mfumo wa utawala unaongoza shuguli zake ambapo viongozi au meneja huamua mikakati ya kuhakikisha kampuni inakuwa na inashindana kwenye soko kwa mfano kampuni inaweza kuanzisha bidhaa mpya kupanua huduma zake katika maeneo mapya na kuwekeza katika teknolojia mpya hili kuboresha uzalishaji. Saidi ya faida ya kifedha, kampuni ina umuhimu mkubwa katika jamii. Inatoa ajira kwa watu, inachangia maendeleo ya uchumi na wakati mwingine kutowa huduma au bidhaa zinazoboresha maisha ya mwananchi. Kampuni pia zinahimiza ubunifu na mashindano jambo linao saidia kukuza viwango pia ubora katika bidhaa na.

Manjano ni rangi angavu inayojulikana kwa uzuri wake na mwanga wake wa kipekee ni rangi inayohusiana na nuru ya jua furaha na mwamko wa maisha Kwa kawaida watu huwa na manjano kama rangi inayavutia macho inayachochea hisia za matumaini na mabadiliko chanya katika maisha ya kila siku manjano hutumika kuashiria tahadhari au onyo kama kwenye barabara au alama za usalama Lakini pia hutumika kuonyesha furaha na sherehe kama vile Shada za maua za manjano na mapambo ya sherehe Rangi ya manjano pia ina maana kubwa katika tamaduni mbali mbali katika Baadhi ya jamii manjano huashiria hekima utajiri wa akili na nguvu ya kiroho katika sanaa ya mtindo Manjano hutumika kuonyesha ubunifu mvuto na mvuto wa macho na mfano wa mavazi ya manjano mara nyingi huonyesha mtu mwenye mtazamo chanya na moyo wa kuhamasisha wengine zaidi maana yake ya kihisia Kitamaduni manjano ni rangi inayo ongoza mwanga na angavu katika mazingira inachangia kuonda hisia za furaha faraja na mwamko wa matumaini Hivyo manjano si tu rangi bali ni ishara ya maisha yenye nguvu ni furaha na matumaini kuishi na manjano kumeenea katika mitindo sanaa na hata tabia ya kila siku kwa sababu huleta mwanga wa kipekee na chachu ya furaha katika maisha ya kila mmoja.

Hospitali ni sehemu maalum inayotoa huduma za afya na wagonjwa na watu wanaoitaji matibabu na mitaasisi muhimu katika jamii kwani inahakikisha afya ya maisha ya watu yanatunzwa hospitali kutoa huduma mbalimbali ikiwemo uchunguzi wa wagonjwa, tipa ya wagonjwa, upasuaji, utoaji wa dawa, huduma na za dharura malezi ya wagonjwa waliopo katika hali mbaya, hospitali zinaundwa kwa idara mbalimbali ili kufanikisha huduma kwa ufanisi kwa mfumo, kuna idara ya upasuaji, idara ya watoto, idara ya wagonjwa wa dharura idara ya wagonjwa waloilazwa. Kila idara ina wafanyikazi maalumu kama madaktari wauguzi, wakunga, waudumu wa kliniki. Wote wakiwa na lengo la kuhakikisha mgonjwa anapata huduma bora na za haraka zaidi ya huduma kima tibabu hospitali, huchangia elimu na utafiti. Hospital nyingi hufanya kazi na shule za afya na vioo vikuu ili kufundisha wanafunzi wa tiba na kufanikisha utafuti wa magonjwa na tiba mpya. Hii inasaidia kuboresha kiwango cha matibabu na kuonyesha maarifa ya kisayansi katika jamii. Kwa ujumla hospital ni sehemu yenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku. Haikizi tu mahitaji ya kiafya bali pia inasaidia jamii kuwa na maisha yenye afya. Uzuhia magonjwa na kuongeza uwelewa wa afya bora kwa hivyo hospitali ni nguzo ya maisha yenye afya na maendeleo ya jamii.

Asante ni neno lenye úzitó mkubwa katika maisha ya kila zikuli. Lina tumika kuonyesha shukran heshima na kutathmini jitihada áu wema wa wengine. Kwa kusema Asante, mtu anatoa ishara kwamba anazamini. Msaada zawadi au tendola wema alilopokea. Kutoko kwa mtu mwingine. Neno hii linaunda uhusiano chanya kati ya watu. Linapunguza mgongano na linaimarisha mshikamano wa kijamii. Kutumia Asante sio tuu Sio tuu kwa maneno bali pia ni njia kutathmini hali nzima Kwa mfano mtu anaweza kusema Asante kwa mwalimu aliyemfundisha Kwa rafiki aliyemsaidia au kwa jamaa aliyejitolea kuonyesha upendo Hii inajenga hisia ya furaha na heshima na wakati mmoja inachochea mtu aliyepewa msaada kuendelea kufanya mema Pia neno Asante linaweza kuhusisha maneno Kwa maana, tumia muda wa ufanisi kwa uwangalifu. Kwa mfano, wakati mtu anapokuwa katika shugli ni yake, anaona jinsi wakati wake unakuwa wa manufaa kwa kusaidia wengine, kujifunza na kufanya kazi ya jamii kwa kila hatua inaifanya. Naweza kusema Asante kwa nafsi aliyopewa na uwezo kufanya hivyo Hii inafundisha kwamba kutathmini muda na nafasi ni sawa na kutathmini maisha na fursa zilizo po Kwa kweli kusema Asante ni ishara ya utukufu wa maisha ni njia ya kueleza shukrani nawema msaada au fursa au wakati huo huo kumbusho kwamba Kila nafasi tunayo inapaswa kutumika kwa njia bora na yenye maana Kwa hivyo neno moja rahisi Asante linanguvu ya kubadilisha hisia kuimarisha uhusiano na kuonyesha utu na heshima.

Sakinisha ni neno la kutoa maana utulivu na kutatua hali ya mkanganjiko au mgogoro linahusiana na hali ya kupunguza hofu wasiwasi au sintofahamu na kuleta hali ya utulivu ndani ya nafsi mahali au kati ya watu kwa mfano mzazi anaweza sakinisha mtoto aliechoka au alieshtuka mwalimu anaweza sakinisha mwanafunzi waliokuwa wakibishana na marafiki wanaweza sakinisha hali ya kutoelewana ili kudumisha urafiki tendo la sakinisha linahitaji busara uvumilivu na uwelewa si rahisi kumtia utulivu mtu ambaye yuko kwenye hufu au hasira lakini kwa manino mazuri mshikamano na uwazi mtu anaweza kuleta hali ya amani na kutoa Kwa mfano kwa kuzungumza kwa upole na kueleza hoja kwa kina mtu anaweza sakinisha mgogoro wa bikibiashara mgogoro wa familia na mgogoro ya jamii Zaidi ya hali zaidi ya hali ya kibinafsi sakinisha ni pia muhimu katika jamii na taifa kiongozi wenyibu sara hudumia mbinu za kusakinisha wakati wa migogoro ya kisiasa migongano ya kijamii au haliza dharura Hii inahakikisha kuna amani inadumishwa na watu wanaishi kwa ushirikiano Hii inaonesha kuwa sakinisha siyo tu tendo la kimwili pali ni nguvu na eksaikolojia na jamii Inasaidia kuleta mabadiliko chanya Kwa ujumla sakinisha nikipengele cha msingi cha maisha ya kila siku Kila mtu anaweza kutumia uwezo wake wa sakinisha katika familia, shule, mahali pa kazi, na jamii kwa ujumla. Kutenda hivyo kunatoa furaha amani na mshikamano kunaonesha heshima utu wa kila mtu kwa hivo sakinisha ni tendo lenye nguvu kubwa linabadilisha hali hasi kuwa chanya na linaimarisha uhusiano wa kibinadamu kwa namna ya kipekee.

Januari ni mwezi wa kuanza katika kalenda ya mwaka ni kipindi ambacho mara nyingi huashiria mwanzo mpya, fursa mpya na matarijio mapia. Kwa wengi, januari ni mwezi wa kupanga malengo, kuanzisha mazoea mapya au kutimiza ahadi za mwaka mpya. Kwa mfano mtu anaweza kuamua kuanza mazoezi, kuboresha maisha yake ya kifedha au kuimarisha uhusiano na familia na marafi. Januari pia huashiria mabadiliko ya hali ya hewa kulingana na eneo katika badhi ya nchi, januari ni kipindi cha baridi Wakati mwingine huonekana jua kuwa hafifu na anga kuwa safi Hali inayotoa nafasi ya kutafakari na kupanga maisha katika tamaduni nyingi, januari hufanywa sherehe za mwaka mpya ambapo familia marafiki na jamii kwa jumla, hushirikiana na kusherehekea kuanza mwaka mpya kwa furaha na matumaini Zaidi ya sherehe, januari ni muhimu kiutamaduni na uchumi watu huanza shugli za biashara, shule huanza semester mpya na serikali kuwa na mikakati ya maendeleo na mwaka mzima Hii inafanya januari kuwa mwezi wa matumaini, muamuko na juhudi za kuendeleza maisha Kwa muktasari, januari si tu muwezi wa kuhesabu kalenda Bali ni mwanzo wa safari mpya nafasi ya kujifunza, kutimiza malengo na kuchukua hatua chanya kwa maisha ni mwezi unaotoa mwanga wa matumaini chachu ya mabadiliko na motisha ya kufanya mambo kwa ustadi na furaha kwa hivo, kila januari inakumbusha kuwa kila mwaka ni nafasi ya kuanza upya kuimarisha maisha yetu kwa njia yenye tija.

Chumba ni sehemu iliyofungwa ndani ya nyumba au jengo inayotumika kwa shughuli maalum. Kila chumba kina lengo fulani kulingana na mahitaji ya watu wanaoishi katika jengo hilo kwa mfano. Kuna vyumba vya kulala ambavo hutoa mahali pa kupumzika na kulala. Vyumba vya jikoni ambavo hutumika kuandaa chakula. Vyumba vya masoma au ofisi ambavo vinatoa nafasi ya kufanya kazi na kuje kujifunza kwa utulivu Chumba kimeundwa wa kwa namna inayowezesha urahisi faraja na usalama wa wale wanaokitumia miundo wake rangi fanicha na mwanga wa ndani yote huchangia hali ya furaha na utulivu wa mtu Kwa mfano, chumba chenye rangi nyepesi na mwanga wa kutosha hutoa hali ya amani na msukumo wa kufanya kazi kwa ufanisi. Wakati chumba kilichopambwa kwa rangi ya angavu, kinaweza kuongeza furaha na msisimuko wa maisha. Zaidi ya hayo, chumba ni sehemu cha ya maisha ya kila siku. Inaweza kuwakisi utu tabia na mtindo wa kila mmoja. Kwa mfano namna ya mtu anavopanga chumba chake kutunza vitu kushirikisha nafasi yake na wengine kuonyesha utaratibu nidhamu na heshima katika maisha ya kila siku Chumba pia ni mahali pa faraja ambako mtu anaweza kutulia kufikiria kushirikiana na familia na marafiki kwa mkutasara Chumba si tu sehemu cha kigeometry ndani ya nyumba bali ni sehemu yenye dhamani kubwa katika maisha ni sehemu ya faraja utulivu na ushirikiano wa kila siku kuishi na kuhifadhi chumba kwa utaratibu na heshima kunachangia ustawi wa binafsi na familia kwa ujumla Kwa hivyo chumba ni sehemu muhimu sana katika maisha si kwa sababu ya kuta zake tu Bali kwa nafasi na amani inayotoa kwa wale wanaoishi ndani yake.

Mazungumzo ni mchakato wa kubadilisha mawazo hisia na taarifa kati ya watu wawili au zaidi. Ni njia ya mawasiliano ambayo huweza kuelewana na kushirikiana na kufanikisha malengo ya pamoja. Mazungumzo yanaweza kutokea uso kwa uso kwa simu au hata kwa njia ya mtandao kwa mfano. Majadiliano ya kifamilia mikutano ya kazi na mazungumzo ya kirafiki yote ni sehemu ya mazungumzo yanayosaidia kuimarisha uhusiano na kuelewa upande wa kila mmoja mazungumzo yana umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku. Kwanza, yanasaidia watu kuelewa hisia kushirikiana kimawazo na kutatua migongano Kwa mfano, kwenye familia mazungumzo husaidia wazazi na watoto kuelewana na kuondoa sitofahamu. Katika shule mazungumzo kati ya walimu na wanafunzi yanasaidia kuboresha masomo na kufundisha ushirikiano zaidi ya hayo mazungumzo huchochea ushirikiano na kufanya maamuzi bora, Kwa kufanya mazungumzo kwa heshima na uwazi watu huweza kupata suluhisho na tatizo kupanga shughli na kwa pamoja na kufanikisha mradi fulani hii inafundisha kwamba, kuzungumza sio tu kubadilishana maneno bali ni njia kujenga amani mshikamano na mafanikio kwa muktasari mazungumzo ni kipengele cha msingi cha maisha ya kijamii ni daraja la kuelewa kushirikiana na kusaidiana Kila mtu anapojifunza kuzungumza kwa heshima na kusikiliza kwa makini anachangia utulivu mshikamano na maendeleo katika familia shule na jamii kwa ujumla kwa hivo mazungumzo sio tu maneno yanayobadilishana bali ni nguvu inayobadilishwa maisha kila siku kwa njia chanya.

Taxi ni gari nilalo tumika kusafiri abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine na kwa malipo. Ni aina ya usafiri wa uma ubinafsi unaotoa urahisi na haraka. Mara nyingi hutoa huduma za dharura kila siku kwa watu wanaohitaji usafiri bila kutumia gari lao binafsi. Texi ni sehemu muhimu katika mijini na hata baadhi ya maeneo ya vijijini Kwa sababu linasaidia watu kufika shule, kazi, hospitali, soko na mahali pengine bila kuchelewa Texi hufanya maisha kuwa rahisi kwa kutoa suluhisho la haraka na usafiri. Kwa mfano mtu ambaye anakosa basi au gari la uma anaweza kutumia texi kufika kwa haraka texi pia hutuoa huduma kwa watu ambao wana mizigo, watoto na wagonjwa ambao hawawezi kusafiri kwa miguu. Hii inaonyesha kwamba texi ni chombo cha msaada na huduma kwa jamii. Zaidi usafiri, texi lina mchango mkubwa kiuchumi. Wanamiliki madereva wa texi hupata kipato kutokana na huduma wanazotoa. Jambo linalo saidia kuendesha familia na kuchangia katika maendeleo ya jamii. Hii inafundisha kwamba texi sio tu gari, bali ni sehemu ya mfumo wa maisha unaotoa ajira, huduma na urahisi wa kila siku. Kwa upande mwingine, texi pia inahitaji usimamizi mzuri, madereva wanapaswa kuwa makini barabarani. Wafwate sheria za usafiri, waheshimu abiria wao. Kwa kufanya hivyo texi hutoa huduma salama inayochangia usalama wa barabara kuimarisha uhusiano wa abiria na madereva kwa muktasari texi ni zaidi ya gari la kawaida ni huduma muhimu chombo cha msaada na sehemu ya maisha ya kila siku Hutuo urahisi haraka na mchango wa kijamii na kiuchumi texi hufundisha umuhimu wa huduma kwa wengine, usalama na kufanya maisha ya kila mmoja kuwa rahisi na yenye manufaa.

Neno linalotumika kueleza nafasi kiwango au hali ya kuwa sehemu ya msingi au chini zaidi kulingana na kitu kingine. Neno hili linaweza kutumika katika muktadha wa kijiometri kihisabati kimahali na hata kihisia kwa mfano katika chumba cha sakafu. Chini kipo chini ya chumba cha sakafu ya juu kwenye mlima Kile kilcho chini kina husiana na sehemu ya msingi ya chini kabisa katika maisha ya kila siku neno chini linatupea maana ya mwelekeo nafasi au kiwango. Tukiwa barabarani tunasema magari ya mepakiwa chini ya mti au paa Tukimaanisha ipo katika sehemu ya chini au ya msingi katika uchumi au biashara maneno ya bei ya chini yanaonyesha kiwango cha chini cha kitu fulani kama bidhaa au huduma hivyo chini si tu hali za nafasi Bali pia ishara ya kiwango au kiwango cha dhamani, Zaidi ya maana ya kijiometri na kifedha chini kinaweza kutumika kuwa kithibitisho ya kihisia ya ki akili Wakati mtu anasema moyo wangu uko chini Mara nyingi ina maana ya huzuni mashaka na hali ya kuwa na wasiwasi Hivyo neno chini linaonyesha hali ya kupunguzwa na kuwa na changamoto kwa hivyo linatufundisha kuelewa muktatha na hisia. Katika luga ya utamaduni na methali ya kiswahili neno chini linaonekana mara nyingi. Methali asiye ishi kwa chini hawezi kuona juu linaonyesha kuwa lazima mtu atambue msingi na sehemu ya chini ya maisha yake ili kufanikisha malengo makubwa. Methali inatufundisha kwamba hatua ya maisha ina msingi wake na kuelewa sehemu ya chini kunasaidia kufanikisha kile kilicho juu. Kwa muktasari, chini ni zaidi ya neno la kawaida. Ni kueleza nafasi, kiwango, hali au hisia Inatufundisha umuhimu wa msingi kuzingatia kiwango cha maisha kuelewa kwamba kila kitu kinakua na msingi imara, kinakua na uthabiti na nafasi ya kufanikisha mambo makubwa. Neno chini ilinatufundisha utaratibu msingi wa kila siku na umuhimu wa kuelewa sehemu za msingi kabla ya kuzingatia kile kilicho juu.

Huduma ni tendo au shughuli inayofanywa ili kufanikisha mahitaji, matarajio au starehe za mtu mwingine au jamii kwa jumla. Huduma inaweza kuwa ya binafsi ya kikazi ya kijamii au ya kitaifa. Mara nyingi inahusiana na msaada, usaidizi au kutimiza jukumu fulani kwa wengine. Kwa mfano, huduma inaweza kuonekana katika afya, elimu, usafiri, biashara, ushirikiano wa jamii na hata katika familia. Katika maisha ya kila siku, huduma hufanya dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi Mwalimu anatoa huduma kwa kufundisha wanafunzi. Daktari anatoa huduma kwa kutibu wagonjwa na dereva wa teksi au mabasi yanatoa huduma kwa usafirishaji wa abiria huduma hii siitu kufanikisha mahitaji ya kila mmoja, bali pia ni sehemu ya kuendeleza ustawi wa jamii na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Zaidi ya hayo, huduma ina umuhimu mkubwa kiuchumi na kimaisha. Katika biashara, kampuni inatoa huduma ili kushirikiana na wateja na kuongeza uaminifu. Hii inaweza kuwa huduma ya bidhaa, ushauri au msaada wa kiufundi. Katika jamii huduma kama vile kusafisha mazingira husaidia wagonjwa masikini, kunashirikisha katika miradi ya kijamii, kuchangia maendeleo ya jamii na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Huduma pia huchangia maadili ya kibinadamu wakati mtu anapotoa huduma kwa moyo wa dhati bila kutarajia malipo au zawadi. Anajifunza mshikamano, uvumilivu na upendo kwa jirani. Methali nyingi za kiswahili zinaonyesha umuhimu wa huduma. Huduma ni muhimu kuliko maneno. Hii inatufundisha kuwa matendo ya msaada ni yenye thamani zaidi kuliko ahadi na maneno tu. Kwa muhtasari, huduma ni kipengele cha msingi cha maisha ya kila siku. Inahusisha kutoa msaada, kutimiza mahitaji na kuhakikisha ustawi wa mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Kuishi kujitolea huduma kunachangia maisha yenye furaha mshikamano na maendeleo endelevu. Huduma si tu tendo la kifedha au kiutendaji bali ni sehemu ya utu, heshima na mshikamano wa kibinadamu jambo linawasaidia kila moja kufanikisha maisha yenye tija na manufaa.

Mda wa mwisho ni kipindi cha mwisho kinachowekwa kufanya jambo fulani, kuwasilisha kazi, kufanikisha jukumu ni wakati. Wa mwisho ambao, mtu au kikundi kinaweza kufanya shughuli fulani kabla ya kuhitajika kuwa tayari au kukamilisha malengo yaliyowekwa. Mda wa mwisho ni kipengele muhimu katika maisha ya kila siku kwani huamua mpangilio nidhamu na ufanisi wa kazi katika shule kwa mfano. Mda wa mwisho inatumika kuashiria tarehe ya mwisho kuwasilisha kazi za nyumbani miradi ya darasa au majaribio mda huu husaidia wanafunzi kupanga mda wao kugawa kazi kuhakikisha kile jambo linakamilika kwa wakati vile vile katika kazi ya ubiashara mda wa mwisho hutoa mwongozo Kwa wafanyi kazi au timu kuhakikisha miradi inakamilika kwa wakati uliowekwa Jambo linalosaidia ufanisi na malengo ya pamoja kufanikishwa Zaidi ya hiyo mda wa mwisho huchangia nidhamu na uwajibikaji Wakati mtu anajua kuwa kuna mda maalumu wa mwisho anakuwa na motisha wa kupanga kazi na shughuli zake Kuebuka kuchelewesha na kahakikisha kila hatua hufanikishwa kwa uangalifu Hii inafundisha umuhimu wa kupanga kazi na mda kutenga kipaumbele cha kazi, kutumia kila sekunde kwa ufanisi kwa hivo mda wa mwisho ni sehemu ya maisha kila siku inatuoa mwongozo wa mpangilio na mpangilio katika maisha ya jamii na kitaifa, mda wa mwisho pia ni msingi wa kupanga shughuli kwa usahihi kwa mfano Wakati wa kuandaa hafla tamasha au chaguzi, mda wa mwisho husaidia kuhakikisha kila kitu kimepangwa vizuri rasilimali zimetumika kwa ufanisi na watu wamefanya kazi wanakuwa tayari bila mda wa mwisho kila shughuli ingeenda pole pole kubakia nyuma na kusababisha uzumbufu kwa mukhtasari mda wa mwisho ni kipengele muhimu sana katika maisha ya kila siku kinaonyesha umuhimu wa nidhamu mpangilio na uwajibikaji kila mtu anajua anajua mda wa mwisho anajifunza kupanga kuepuka ucheleweshaji na kutumia mda kwa ufanisi na chombo kinasaidia kufanikisha malengo kuhakikisha maendeleo ya kila mmoja na kuboresha uhusiano wa kazi elimu na maisha kila siku kwa hivyo mda wa mwisho ni si tu tarehi au wakati, bali ni mwongozo, wa maisha unasababisa ufanisi nidhamu na mafanikio ya kila kitu.

Utendaji ni kipengele cha kufanya kazi au kutekeleza jukumu fulani kwa ufanisi kwa kiwango kinachowekwa na kwa matokeo yanayokubalika Nino hili linahusiana na jinsi mtu kikundi au mashine inavyoweza kufanya kazi yake kufanikisha malengo na kutoa mpangilio mpangilio na yenye kuleta matokeo yaliyotarajiwa matokeo ambayo ni chanya katika maisha ya kila siku, utendaji unaonikana katika sekta zote za maisha mtu anavyokamilisha kazi na jinsi, anavyoshirikiana na walimu na wanafunzi wenzake katika kazi, utendaji wamfanyikazi, unaweza kuonekana kukupitia namna anavyokamilisha majukumu yake kwa wakati kwa ubora wa kazi na namna shirikiana na wenzake hii inanyesha kuwa utendaji ni kipimo cha ubora nidhamu na ufanisi Zaidi ya hayo utendaji inachangia maendeleo ya kila moja na jamii kwa ujumla Wakati mtu anafanya kazi kwa utendaji mzuri huongeza ufanisi kwa kikundi au shirika huimarisha matokeo ya shule au biashara huchangia ustawi ya jamii Kwa mfano daktari anapotoa matibabu kwa utendaji mzuri, wagonjwa wanapata nafuu haraka na jamii inafaidika Kwa hivyo, walimu anavyofundisha kwa utendaji mzuri, wanafunzi wanapata elimu boro na jamii inajenga nguvu ya akili na maarifa utendaji pia ni msingi wa kujipima binafsi na kupima maendeleo Kwa kuangalia utendaji, mtu anaweza kubaini ni maendeleo gani amekamilisha vizuri na yapi anayahitaji kuboresha Hii inasaidia kujenga nidhamu, motisha na mbinu bora za kufanya kazi Jambo linalosaidia kufanikisha malengo binafsi ya kikundi na ya jamii kwa ujumla Kwa muktasari, utendaji ni kipengele cha msingi, cha maisha ya kila siku, ni kipimo cha ufanisi, ubora na nidhamu katika kufanya kazi utendaji unaonyesha kuwa mtu au kikundi kinachukua jukumu Kwa uwajibikaji kuongeza ufanisi wa kila shughuli na kuchangia ustawi wa watu na jamii Kwa hivo kuzingatia utendaji ni muhimu katika elimu, kazi, biashara, huduma za jamii, binafsi Kwani kufanikisha malengo, huimarisha mshikamano wa kijamii na kutoa matakeo chanya kwa kila mmoja.

Sikiliza ni tendo la kutoa makini na kuelewa kwa umakini maneno, mawazo au ishara inatolewa kwa mtu mwingine. Kusikiliza si tu kusikia sauti bali ni mchakato wa kuielewa, kuheshimu na kushirikiana katika mawasiliano. Ni kipengele muhimu katika maisha ya kila siku. Kwani kusikiliza vizuri Unaweza kuelewa matatizo, hisia na matarajio ya wengine, jambo linalosaidia kuimarisha uhusiano na kufanikisha mshikamano wa jamii. Katika familia ya shule na mahali pa kazi, kusikiliza ni kipengele cha msingi katika familia. Mfano, wazazi wanapomsikiliza mtoto wanapata hisia zake, wanatambua changamoto zake na hivyo kutoa msaada unaofaa shule ni mfano mwingine, mwanafunzi anaposikiliza mwalimu kwa makini anapata maarifa sahihi na anaweza kufanya kazi zake kwa ufanisi. Vilevile, kazini mfanyikazi au meneja anamsikiliza mwenzake au mteja na kupata ufahamu wa kweli na umahitaji changamoto na mapendekezo, jambo linalosaidia kuboresha utendaji wa kikundi na shirika. Zaidi ya hilo, kusikiliza na kuchangia maadili ya binadamu, kusikiliza kwa makini ni ishara ya heshima, uvumilivu na utu. Linapojumuisha katika mazungumuzo, kusikiliza kunasaidia kuepuka migongano, kutatua migogoro na kuunda mazingira chanya ya mawasiliano. Methali nyingi za kiswahili zinaonyesha umuhimu wa kusikiliza kama vile, sikiliza mwanzo ujue mwisho inatoa fundisho kuwa kuelewa kwanza kabla ya kutoa maoni, ni njia ya busara na hekima. Kusikiliza pia ni msingi wa kujifunza na kujenga uelewa kwa mtu anayesikiliza kwa makini, kila mazungumzo ni fursa ya kujifunza kitu kipya kuelewa tofauti za wengine na kuboresha uhusiano kwa mfano, kusikiliza majadiliano ya kisasa, kijamii na kitaaluma husaidia mtu kupata ufahamu wa kina, hujenga mtazamo pana na kufanya maamuzi bora katika maisha yake binafsi na jamii kwa ujumla. Kwa muktasari kusikiliza ni tendo lenye nguvu kubwa katika maisha ya kila siku si tu kusikia tu Bali kuelewa, kuheshimu na kushirikiana. Kusikiliza kunaboresha mawasiliano kunachangia mshikamano wa jamii na kuimarisha uhusiano wa familia, shule na kazi Najua fursa ya kujifunza na kufanikisha malengo kwa hivyo, kusikiliza kwa makini ni msingi wa hekima, heshima na maisha yenye mafanikio na amani kwa kila mmoja.

Baadaye ni neno linalotumika kuashiria kipindi cha wakati kinachofuata baada ya sasa au baada ya jambo fulani kutokea ni dhana inayohusiana na mpangilio wa muda mipango na matarajio ya siku zijazo Kwa kutumia neno baadaye mtu anaonyesha kuwa kuna jambo lisilofanyika sasa bali limepangwa au limetegemewa kufanyika katika siku saa au hali inayofuata katika maisha ya kila siku, neno baadae li na umuhimu mkubwa katika kupanga shughuli na kufanikisha malengo. Kwa mfano, mtu anaweza kusema nitafanya kazi baadaye. Ikimaanisha kuwa atakamilisha jukumu hilo baada ya kukamilisha mambo mengine ya muhimu zaidi. Katika elimu, wanafunzi anaweza kupanga kusoma baadaye baada ya kufanya kazi za nyumbani huku. Hakikisha kila jambo linapangwa kwa mpangilio mzuri katika kazi. Mipango ya baadae ni msingi wa kufanikisha miradi na kuhakikisha. Kila hatua inafanyika kwa wakati unaofaa zaidi ya mpangilio wa kazi. Baadaye pia huashiria matarajio ya ndoto. Watu hutumia dhana ya baadaye kuunda malengo ya maisha kama vile kuhitimu shule kupata ajira nzuri au kufanikisha miradi ya kifamilia dhana hii inasaidia kuendeleza mtazamo chanya, kutoa motisha na kushirikisha watu katika kufanya juhudi zinazolenga mafanikio ya muda ujao hivyo, neno baadaye lina husiana na matumaini, mipango na ustawi wa maisha. Methali na mithali za kiswahili pia zinatufundisha umuhimu wa kuzingatia baadaye wa mfano ajira ya kesho hujengwa leo. Methahi inaonyesha kwamba kila hatua tunachukua sasa inaathiri mafanikio yetu ya baadaye na inatufundisha kuwa ni lazima tutumie muda wetu vyema kupanga na kufanya maamuzi ya busara ili kupata matokeo chanya katika siku za baadae Kwa muhtasari baadaye ni dhana muhimu ya maisha inahusiana na mpangilio, matarajio, ndoto na maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla Inatufundisha kuwa kila hatua tunayochukua Sasa inaadhiri matokea ya kesho na hivyo ni lazima tuwe makini, tusimamisha mipango na tueleze kazi kwa hikima. Kwa hivyo, neno baadaye si tu wakati wa siku za baadaye bali ni chachu ya mipango matumaini na mafanikio katika maisha yetu.

Jifunze nitendo la kupata maarifa, ujuzi au hekima kwa kujitahidi, kuelewa mambo mapya na kuporesha yale tayari unayoyajua. Neno hili linahimiza mtu kutoa hatua binafsi na kujenga uwezo wake, kukuza akili, kujenga mbinu bora na kufanikisha maisha. Jifunze siyo tu kujisomea au kusoma vitabu bali ni mchakato unahusisha uangalifu tafakari na matumizi ya maarifa katika maisha ya kila siku. Katika maisha ya kila siku kujiita jifunze ni msingi wa maendeleo binafsi. Mwanafunzi anapojifundisha kwa bidii anapata uwelewa wa masomo yake kufanikisha kazi za nyumbani na mtihani kwa ufanisi na kujenga msingi na kufanikisha ndoto zake za baadaye. Vile vile mtu mzima anapojifundisha ujuzi mpya au kujifunza teknolojia, biashara au taaluma nyingine Anaongeza furusa za kiuchumi na kiakili jambo linayosaidia maisha yake na ya familia yake Zaidi ya elimu rasmi jifunze linahusisha kujifunza kutoka kwa maisha kila changamoto kathia na tukio la kila siku linafunza somo fulani kwa mfano kushirikiana na wengine, kuna fundisha uvumilivu, kufanya maamuzi sahihi, kuna fundisha busara na kushindwa kwa jambo fulani, kuna fundisha nidhamu na kujianda vyema baadae Hivyo jifunze ni tendo la kutambua fursa za kupata maarifa si tu kwa vitabu bali pia kutoka kwenye maisha yenye kuchangamoto na uzoefu. Methali nyingi za kiswaili zinaonyesha umuhimu wa jifunze Kwa mfano methali ya elimu haina mwisho inatufundisha kwamba kujifunza ni mchakato wa maisha yote Kila siku ni nafasi ya kupata maarifa mapya, kuboresha tabia na kuendeleza ustawi wa binafsi na jamii. Methali hii pia inatufundisha kuwa mtu anapojijengea utamaduni wa kujifunza anakuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto na kufanikisha malengo ya maisha. Kwa mkhutasari jifunze ni kipengele cha msingi cha maisha ya kila siku, nitendo la kujenga akili, kuongeza ujuzi na kuboresha maisha binafsi ya wengine, inahusisha elimu rasmi uzoefu wa maisha na uwezo wa kutafsiri changamoto kwa mafanikio. Kwa hivo, kujiita jifunze ni chaju ya maendeleo na mafanikio ya muda mrefu na ni msingi wa utu, busara, mshikamano wa jamii.

Nisaidie ni ombi la msaada au usaidize kutoka kwa mtu mwingine ili kufanikisha jambo ambalo mtu mmoja hawezi kulifanya peke yake au anahitaji msaada katika kufanya hivyo Neno linaonyesha utambuzi wa udhaifu au mahitaji msaada kwa wakati huo huo linahimiza mshikamano, ushirikiana na huruma kati ya watu. Kwakusema ni zaidi ya mtu anafungua njia y kushirikiana kupata msaada wa akili, nguvu au raslimali na kufanikisha malengo ya pamoja au binafsi. Katika maisha ya kila siku nisaidie ni jambo la kawaida na lenye umuhimu mkubwa katika familia mtoto anaposema nisaidie wakati wa kufanya kazi au nyumbani anapata msaada kutoka kwa mzazi au ndugu jambo linalosaidia kujenga mshikamano na huruma na kushirikiana katika shule mwanafunzi anapoomba mwalimu au rafiki yake nisaidie anapata ufafanuzi au msaada wa kiakili na hivyo kuboresha ulewa wake wa masomo katika mahali pa kazi na wafanyikazi wonaposema nisaidie au kushirikiana Kunafanikisha miradi kuongeza ufanisi na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa usahihi Zaidi ya hayo nisaidie inachangia maadili ya jamii na ya kibinadamu Omba msaada bila aibu ni ishara ya unyenyekevu kutambua nguvu na udhaifu wa binadamu na kukundisha mshikamano msaada unaotolewa kwa mwoyo wa dhati na kuwa mtu anayesema nisaidie huchangia kuimarisha heshima huruma mshikamano wa kijamii methali ya kiswaili kama shirikiana nawe sio mtu tu Bali na dunia inaonyesha kuwa kusaidia ni msingi wa maisha yenye mshikamano na maendeleo endelevu. Kwa upande mwingine nisaidie pia nisomo la kujifunza wakati mtu anapoulizwa msaada wa kuombwa anajifunza uvumilivu kushirikiana na kuwa na moyo wahuruma. Hii inafundisha kwamba kusaidia watu wengine ni sehemu ya utu wa maisha yenye mana. Kwa mtu anayepokea msaada, anajifunza pia jinsi ya kushirikiana, kuthaminiana na kuimarisha uwezo wake binafsi.

Ndogo ni neno linalotumika kueleza ukubwa mdogo wa kitu. Kiwango kidogo au hali ya kuwa chini ikilinganishwa na kitu kingine. Linaweza kutumika katika muktadha wa kijiometri, kihisapia, kifedha, kihisia na hata kijamii. Kwa mfano mtoto mdogo ni mtu aliye na umri mdogo. Nyumba dogo ni yenye ukubwa mdogo. Na changamoto ndogo ni tatizo ndogo linaloweza kutatuliwa kwa urahisi. Katika maisha ya kila siku neno ndogo vinaonyesha umuhimu wa kuzingatia vipengele vidogo ambavyo vinaweza kuwa na matokeo makubwa. Kwa mfano familia ndogo inaweza kuwa na mshikamano mkubwa kuliko familia kubwa yenye migongano mingi. Vivyo hivyo hatua zinazochukuliwa kila siku kama kusoma kidogo kila siku au kusaidia mtu mmoja zinaweza kuleta matokeo makubwa baadaye. Hii inaonyesha kuwa ndogo sii dhahiri kuwa haina maana. Mara nyingi ndogo huunda msingi wa mafanikio makubwa. Zaidi ya maana ya kijometri na kihisabati ndogo pia inaweza kueleza hali ya hisia au nafasi mtu anaweza kusema hii ni changamoto ndogo. Akimaanisha kuwa tatizo hilo linaweza kushugulikiwa kwa urahisi Methali za kiswahili kama ndogo ndogo hujaza kibaba inaonyesha kuwa juhudi ndogo zinafanywa mara kwa mara zinaweza kuleta matokeo makubwa. Methali hii inatufundisha umuhimu wa uvumilivu, nidhamu na kufanya mambo kwa hatua ndogo lakini dhabiti ili kufanikisha malengo makubwa. Zaidi ya yote neno ndogo linafundisha kuwa dhamani siyo tu kwa ukubwa wa kitu bali pia kwa maana, ubora, na athari yake. Kitu ndogo chenye dhamani kinaweza kuwa cha muhimu zaidi kuliko kitu kikubwa kisicho cha maana. Hii inatufundisha kuwa katika maisha, lazima tushirikiane, kutathmini vipengele vidogo na kutambua mchango wa kila kitu, kwani dogo inaweza kuleta tofauti kubwa. Kwa muhtasari ndogo ni zaidi ya neno la kawaida. Linahusiana na ukubwa, kiwango, hali na dhamani. Linatufundisha umuhimu wa hatua ndogo ushirikiano na kutathmini kila mtu kitu kinachochangia maisha yetu. Neno ndogo linatufundisha uvumilivu, nidhamu na busara katika maisha ya kila siku. Linaonyesha kuwa kila jambo ndogo linaweza kuwa na matokeo makubwa baadaye.

Nenosiri ni neno linalotumika kueleza jambo lenye siri hali ya kutokuwa wazi kwa wengine au tarifa ambayo haipaswi kushirikishwa hadharani Linahusiana na ulinzi wa tarifa heshima na kuhifadhi dhamani ya mawasiliano au mali ya mtu binafsi Nenosiri linaweza kuwa la kifamilia kifedha kibiashara au hata kibinafsi ni dhana muhimu katika maisha ya kila siku kwani linaashiria uwajibikaji heshima kwa wengine na uangalifu katika kushughulikia habari. Katika familia, Nenosiri linaweza kuhusisha mambo ya kifamilia kama vile hali ya afya, mapenzi au fedha. Ambazo hazipaswi kushirikishwa kwa watu wengine. Wakati mtu anajua jinsi ya kuhifadhi nenosiri, anajifunza heshima, uaminifu na uwajibikaji katika shule au mahali pa kazi, nenosiri linaweza kuhusisha tarifa za kitaluma au kibiashara ambazo haziwezi kuzambazwa bila ruhusa Hii hufundisha kuwa kuhifadhi tarifa nyezi ni sehemu ya maadili na uaminifu katika jamii. Zaidi ya hiyo, Nenosiri linaonyesha umuhimu wa kutambua mipaka kati ya maelezo ya hadharani na ya kibinasi. Kila mtu anapohifadhi Nenosiri kwa uangalifu, anasaidia kuimarisha uhusiano wa kuaminiana, kuzuia mgongano na kulinda heshima ya watu wengine. Methali ya kiswahili siri ya mtu ni mali ya mtu inatufundisha kuwa kila tarifa ya kibinafsi lazima itunzwe kwa heshima kwani kushirikisha bila ruhusa kunaweza kuleta matatizo makubwa. Zaidi ya hilo nenosiri pia ni msingi wa maisha yenye usama salama wa kiakili na kifedha katika biashara hifadhi ya nenosiri la wateja au mipango ya kampuni ni muhimu kwa kuimarisha uaminifu na kuhakikisha maendeleo endelevu katika teknolojia nenosiri linaweza kuhusisha maneno ya siri ya mitandao nywila au tarifa binafsi ambazo haziwezi kufahamika hadharani Hivyo nenosiri sio tu tarifa bali pia ni silaha ya ulinzi usalama na heshima. Kwa mukhtasari nenosiri ni zaidi ya neno la kawaida ni dhana ya heshima uwajibikaji na ulinzi wa tarifa Linatufundisha umuhimu wa kuaminiana kuthamini mipaka ya binafsi na kuhakikisha usalama wa maisha binafsi na ya kijamii. Kuhifadhi neno siri kwa hekima ni msingi wa uhusiano bora. Maadili na maendeleo endelevu kwa hivyo neno siri linatufundisha kwamba kila tarifa ni hatua ndogo inayoeweza kuwa ya dhamani kubwa na jukumu letu kulinda dhamani hiyo kwa uangalifu na hekima.

Nyeupe ni rangi inayojulikana kwa mwangaza wake utupu wake na rangi utupu wake na rangi nyingine na uwezo wake wa kuakisi mwanga. Katika maisha kila siku nyeupe inatambulika kama ishara ya usafi, amani, mwongozo na heshima. Rangi nyeupe haionekani tu kwenye vitu vya kimwili kama karatasi nguo au kuta bali pia ina maana kihisia na kiutamaduni. Katika tamaduni nyingi, nyeupe huchukuliwa kama ishara ya amani na heshima. Kwa mfano, kwenye harusi nyingi wanandoa huvalia nguo nyeupe kuashiria mwanzo safi wa maisha mapya pamoja na uwepo wa furaha na amani. Vile vile, katika ibaada au sherehe za kidini, rangi nyeupe huashiria utakatifu heshima na uwepo wa roho safi. Hii inaonyesha kwamba nyeupe siyo tu rangi, bali pia ni ishara ya maadili, heshima na hali chana ya kiroho. Zaidi ya upande wa kihisia, nyeupe huchangia hisia za usafi na utulivu kwenye nyumba au chumba. Kutumia rangi nyeupe kunatoa hisia ya wingi, wa nafasi, mwangaza na wa kutosha na hali ya utulivu Hii ni sababu kwa nini hospitali, shule na baadhi ya ofisi huchagua rangi nyeupe kwenye ukuta, fanicha na vifaa vya kazi. Nyeupe hufanya mazingira kuwa safi yenye mpangilio na yenye kuhamasisha umakini na utulivu Zaidi ya hayo, nyeupe inaweza kuashiria mwanzo mpya na kuondoa uchungu, methali ya kiswahili hufundisha kwamba kuanza jambo jipya mara nyingi huambatana na ishara ya uwepo, safi na ndoto mpya ambapo, nyeupe ni rangi inayofaa kushirikiana na kukisia hizi kwa mfano kusema kuanza safi au kutumia rangi nyeupe kwenye karatasi au nguo inaashiria nafasi ya mwanzo mpya bila machungu ya awali kwa muhtasari nyeupe ni zaidi ya rangi tu ni ishara ya ya amani utakatifu heshima na mwanzo mpya imechangia hisia za utulivu mpangilio na usafi katika maisha ya kila siku nyeupe pia hufundisha dhamani ya mwanzo safi heshima na kwa wengine na uwepo wa furaha na matumaini kwa hivyo rangi nyeupe ni chachu ya furaha ustawi na maadili mema katika maisha binafsi katika jamii.

Mvua ni maji yanayonyesha kutoka angani katika hali ya mvuke wa maji kuungana na kuunda wingu kisha kushuka kwa mvua ni sehemu ya mchakato wa asili unaojulikana kama mzunguko wa maji ambapo maji kupitia anga, arthini na baharini Mvua ina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku Kwani inasaidia kudumisha uhai wa mimea, wanyama, binadamu na mazingira kwa ujumla Mvua huchangia kilimo kwa namna moja kwa moja Wakulima hutegemea mvua kwa upandaji na ukuaji wa mazao Kwani maji hutoka kwa mvua inasaidia mimea kukua vizuri na kutoa chakula bila mvua, mimea ingeadhirika chakula kingepungua na maisha ya wanyama na binadamu yangeadhirika vile vile. Mvua husaidia kuongeza maji ya moto, ya mito, mabwawa na mabaki ya maji ya kunywa. Jambo linalosaidia afya ya jamii na ustawi wa maisha ya kila siku. Zaidi ya umuhimu wake wa kilimo na maji. Mvua pia inachangia hali ya hewe na mazingira. Mvua hufanya joto lisheni, kutoa unyevu na wa kutosha na kupunguza jangwa na ukame. Hii inasaidia kudumisha mzunguko wa asili, kuimarisha udongo na kuhakikisha kuwa mazingira yanabaki kuwa yenye afya. Pia mvua husaidia kusafisha anga, kupunguza vumbi na uchafu na kufanya hali ya hewa kuwa safi zaidi na kwa wanyama na binadamu. Mvua pia ina maana ya kihisia na kitamaduni. Katika tamaduni nyingi, mvua huchukuliwa kama baraka, ishara ya maendeleo au mwanzo mpya. Methali ya kiswahili kama mvua haiishi mvua bali hutoa majani. Inaonyesha kwamba mvua huchangia kuleta maisha mapya na matokeo chanya. Pia mvua huleta hali ya furaha ukumbusho wa amani na wakati tafakari ya watu Kwani mara nyingi mvua inatuliza na kutupa hisia za utulivu Zaidi ya hisia na utamaduni mvua pia huchangia michezo na burudani watu hupenda kucheza na kuimba wakati wa mvua na watoto wanafurahi kuogelea wakati katika mabwawa madogo yaliyoundwa na mvua hii inatufundisha kuwa mvua si tu ya maji bali yanayoshuka kutoka angani bali ni sehemu ya maisha yenye furaha ustawi na mshikamano.

Mkakati ni mpango wa makini ulioundwa ili kufanikisha lengo fulani kuthibiti matokeo au kushugulikia changamoto kwa ufanisi. Mikakati inaweza kutumika katika nyanja mbali mbali za maisha ikiwemo biashara, elimu, michezo, uongozi, siasa na hata maisha binafsi. Ni kipengele muhimu cha kupanga, kuchambua na kufanya maamuzi kwa biashara ili kufanikisha matokeo yalio tarajiwa katika maisha ya kila siku Mkakati huchangia mpangilio wa nidhamu kwa mfano mwanafunzi anaweza kuwa na mkakati wa kusoma masomo yake ambapo anaweka muda maalum Wakusoma kila somo kufanya mapitio na kuzingatia maeneo yenye changamoto zaidi mkakati huu unasaidia mwanafunzi kutumia muda wake kwa ufanisi kuboresha matokeo yake na kufanikisha malengo ya elimu hivyo hivyo katika biashara mkakati wa kikampuni unaweza kuhusisha kupanga mauzo masoko rasilimali na usimamizi wa wafanyikazi ili kuhakikisha kampuni inakuwa na kufanikisha malengo yake ya kifedha Zaidi ya mpangilio wa kazi mkakati huchangia uongozi na maamuzi ya busara Kiongozi au meneja anapounda mkakati mzuri Anachambua mazingira hatari zinazo weza kutokea rasilimali zinazopatikana ili kuhakishisha ili kila hatua Inafanikisha lengo la kikundi au shirika Methali ya kiswahili mpango ni kiungo cha mafanikio inaonyesha kuwa kila mafanikio yana hitaji mikakati mizuri wa kutekeleza hatua muhimu kwa wakati unaofaa Mkakati ni msingi wa nidhamu uajibikaji na motisha ya kufanikisha matokeo bora Zaidi ya hayo, mikakati huingia ushindani na ubunifu katika mchezo, timu inayopanga mkakati wa ushindani ina chambua nguvu na udhaifu wa mpinzani na kuandaa binu za kushinda katika siasa, wagombea hutumia mikakati ili kushawishi wapiga kura na kufanikisha kampeni zao Hii inaonyesha kuwa, mkakati ni chombo cha busara, uchambuzi na ubunifu wa akili, kinachosaidia kufanikisha malengo kwa tija na ufanisi Kwa mkutasari, mkakati ni zaidi ya mpango rahisi ni mpango wa makini unao jumuisha uchambuzi nidhamu uwajibikaji ubunifu kuchangia mpangilio maendeleo uongozi bora na kushirikiana kwa ufanisi katika jamii shule biashara michezo na maisha ya binafsi.

Ndege ni wanyama wanaoishi katika anga na wana uwezo wa kuruka kwa kutumia mabawa yao ndege wapo kwa aina nyingi na ukubwa tofauti kuanzia ndogo ndogo kama ndege wa viroboto hadi kubwa kama tai na kori ndege ni sehemu muhimu ya mazingira kwani huchangia katika kudumisha mzunguko wa maisha, kuburuta mbegu, kudhibiti idadi ya wadudu wadogo wanaoharibu mimea. Kwenye kilimo na bustani ndege huchangia kwa namna moja kwa moja na isiyo. Moja ya mchango wao mkubwa ni kudhibiti wadudu. Wakiishi karibu na mashamba hula wadudu wanaoharibu mazao Jambo linalosaidia wakulima kupata mazao mbora bila kutumia kemikali nyingi. Zaidi ya hilo, ndege huenezesha mbegu za mimea. Wakati wanaruka kutoka eneo moja hadi jingine, wanaburuta mbegu kwenye ardhi Jambo linalosaidia ukuaji wa mimea na kudumisha uhai wa mazingira Zaidi ya umuhimu wa mazingira, ndege pia huchangia kihisia na kitamaduni. Katika tamaduni nyingi, ndege huashiria uhuru matumaini na furaha. Methali ya kiswahili kama ndege akiruka hubaki angani inaonyesha uhuru na ustadi wa ndege ya kufundisha watu kuwa makini, wenye busara na wenye uthubutu katika maisha yao wapenzi wa wanyama kupenda kuangalia ndege wanaporuka wanapiga kelele zao za kipekee jambo linaloongeza furaha amani na hisia za utulivu zaidi ya hayo ndege ni sehemu ya utafiti wa sayansi na urithi wa asili Wanasayansi hufuatilia ndege ili kuelewa tabia zao mbinu za urukaji na mahusiano yao na wanyama wengine au mimea Hii inasaidia katika kutabiri hali ya hewa, kuboresha kilimo na hata kuunda teknolojia zinazofanana na ndege kama ndege za kielektroniki vile vile idadi ya ndege inaweza kuwa kipimo cha afya ya mazingira kupungua kwa idadi yao mara nyingi humaanisha matatizo ya mazingira kama ukame uharibifu wa misitu na ongezeko la kemikali hatari kwa muhtasari ndege si tu wanyama wanaoruka ni sehemu muhimu ya mzunguko wa asili kuchangia kilimo hueneza mbegu hufundisha dhamani ya uhuru na kutoa furaha na amani kwa mwanadamu ndege ni kiashiria cha afya ya mazingira na sehemu ya urithi wa asili unaotufundisha heshima nidhamu na mshikamano wa mazingira Kwa hivyo ndege ni kielelezo cha maisha maendeleo na ustawi wa dunia na mchango wao ni muhimu kwa binadamu na sayari kwa ujumla.

Nyama ni tunda la wanyama linalotokana kama chakula cha binadamu ni chanzo cha protini madini na virutubisho muhimu vinavyo hitajika kwa ukuwaji wa mwili afya ya misuli na nguvu za binadamu Nyama inaweza kutoka kwa wanyama mbalimbali kama vile ngombe, mbuzi, kondoko, kuku, punda na samaki aidha nyama inaweza kutumika kwa njia mbali mbali za kupika ikiwemo kuchemsha, kukaanga, kuoka na kutengeneza vyakula maalum kama vile sausages na nyama ya kukaanga. Katika afya ya binadamu, nyama ni muhimu kwa ukuwaji na maendeleo ya mwili. Protini zinazopatikana kwenye nyama, huchangia kujenga mwili, kuimarisha kinga ya mwili na kusaidia katika utengenezwaji wa sili mpya. Vile vile, nyama hutoa madini muhimu kama chuma, zinc na madini mengine yanasaidia kazi ya ubongo, damu na mishipa ya mwili. Hii inaonyesha kuwa nyama ni chakula cha msingi kinacho changia ustawi wa maisha ya kila siku zaidi ya dhamani ya kiafya. Ya nyama pia ina mchango wa kijamii na kitamaduni. Katika tamaduni nyingi, nyama huchangia katika sherehe, harusi, sikukuu na hafla za kijamii. Methali ya kiswahili, haba na haba hujaza kibaba, inaweza kutumika kueleza jinsi nyama kidogo. Inavyoweza kuchangia furaha na mahusiano katika familia na jamii. Katika familia, kushiriki nyama kuna saidia kuimarisha mshikamano, furaha na heshima. Zaidi ya maisha ya kila siku na kitamaduni, nyama pia ni sehemu ya uchumi wakulima wafugaji na wauzaji wa nyama, huongeza kipato kupitia ufugaji wa biashara ya wanyama. Hii inachangia ustawi wa familia, maendeleo ya kijamii na kuongeza uchumi wa kitaifa. Aidha, nyama inaweza kuwa bidhaa ya kuuza nje na hivyo huimarisha uchumi wa taifa na ushirikiano wa kimataifa. Kwa mkutasari nyama ni zaidi ya chakula tu ni chanzo cha virutubisho muhimu mchango wa maisha kila siku sehemu ya utamaduni na sherehe ni kielelezo cha maendeleo ya kiuchumi ina fundisha umuhimu wa lishe bora mshikamano wa kijamii na mchango wa wanyama katika maisha ya binadamu.

Shati ni aina ya nguo ya juu inayovaliwa kifuani ambayo inawezakuwa na mikono au mikono mirefu au mikono mifupi Maranyingi utengenezwa kitambaa kilicho laini kama pamba, polyester au mchanganiko wa nyuzi Shati ni moja ya nguo muhimu zaidi katika maisha ya kila siku Kwani linatumika kwa ajili ya heshima, faraja, urembo na mara nyingine linatoa ujumbe wa hathi au mtindo wa mtu. Ni nguo inayopatikana kwa rangi, mitindo na ukubwa mbali mbali. Inaweza kutumika katika matukio tofauti ikiwemo sherehe rasmi, shule, kazini au maisha ya kila siku. Katika maisha ya kila siku, shati huchangia na urahisi wakuvaa. Shati nzuri husaidia mtu kuhisi vizuri kupumua kwa urahisi na kufanya shughuli za kila siku kwa urahisi. Kwa manafunzi, shati la shule ni sehemu ya mavazi rasmi yambayo inasaidia kuonyesha utambulisho wa shule. Na umoja wa wanafunzi. Mtu kazini shati linaweza kuwa sehemu ya mavazi rasmi likionyesha heshima nidhamu na ustaarabu kila mahali pakazi. Zaidi ya umuhimu wake wafaraja na utambulisho, shati pia huchangia katika mtindo wa urembo. Shati linaweza kuwa na rangi tofauti, mifumo ya kuchora na nembo maalum inayoongeza mfuto wa mtu. Watu hutumia shati kama njia ya kujieleza kuonyesha ladha zao na kuendana na mitindo ya kisasa Hii inaonyesha kwamba shati siyo tu nguo Bali pia ni chombo cha mawasiliano urembo na kuonyesha heshema na hathi ya mtu Zaidi ya maisha ya kila siku na mitindo pia shati ni sehemu ya tamaduni na historia na baadhi tamaduni shati maalum hutumika katika sherehe, harusi au matukio ya kihistoria. Methali ya kiswahili mavazi huonyesha heshima ya mtu inatufundisha kuwa shati linaweza kuashiria nidhamu heshima na mtu wa mtu vile vile linaweza kuonyesha omoja. Katika kikundi mashirika au timu za shule kwa mukhtasari Shati ni zaidi ya nguo ya kawaida ni sehemu ya heshima faraja mtindo utambulisho Linachangia maisha ya kila siku mawasiliano ya kijamii na kuonyesha hathi na ladha ya mtu Shati hufundisha umuhimu wakuvaa vizuri.

Mara kwa mara ni methali au usemi unaotumika kueleza jambo linalofanyika kwa kawaida. Mara nyingi au na kwa uzabiti ni dhana inahusiana na urudiaji wa matukio idhamu na uzabiti wa maisha ya kila siku. Tena maneno haya hufundisha umuhimu wa kuzingatia mpangilio na utaratibu katika kufanya mambo ili kufanikisha malengo katika maisha ya kila siku, mara kwa mara ni kanuni muhimu Kwa mfano, mtu anapojihimiza kusoma mara kwa mara Anaongeza uwezo wa kuelewa wa masomo yake, kuboresha kumbu kumbu na kufanikisha matokeo bora mwanafunzi anayesoma kwa dhati kila siku au mara kwa mara Anajenga nidhamu na tabia ya ufanisi Jambo linalo msaidia si tu kwa masomo mbali pia katika maisha ya badae hivyo hivyo, mtu anayefanya mazoezi mara kwa mara hufanikisha afya bora mwili wenye nguvu na akili safi Hii inaonyesha kuwa Mara kwa mara ni kanuni ya maisha yenye mafanikio Zaidi ya hilo mara kwa mara huchangia uhusiano mzuri na mshikamano wa kijamii Wakati mtu anapowasiliana na kushirikiana na wengine mara kwa mara huimarisha uhusiano, heshima na mshikamano kwa mfano wazazi wanawasiliana na watoto wao mara kwa mara wanajenga uhusiano wa heshima na upendo wale wanaofanya kazi ya pamoja mara kwa mara huimarisha mshikamano wa kikazi kurahisisha mshikamano na kupunguza migongano Methali ya kisawili kidogo kidogo hujaza kibaba inafanana na thana ya mara kwa mara ikionyesha kuwa juhudi ndogo zinafanywa kwa thabiti na zinaweza kulita matokeo makubwa. Zaidi ya elimu na uhusiano mara kwa mara pia hufundisha uvumilivu na nidhamu. Juhudi zinazofanywa mara kwa mara huonyesha kuwa mtu anaweza kushugulikia changamoto kwa hatua ndogo. Hatua ndogo lakini dhabiti na hatimaye kufanikisha malengo makubwa hii ni muhimu katika eneo la maisha iwe ni elimu, kazi, kilimo au maendeleo binafsi Kwa mfano mtu anafanya kazi ndogo lakini mara kwa mara anafanikisha mradi mkubwa bila kuchoka Kwa muktasari, mara kwa mara ni dhana ya udhabiti nidhamu na urudiaji wa matukio yenye manufaa fundisha umuhimu wa kufanya mambo kwa uwiyano, ushirikiana na wengine kujenga tabia nzuri na kufanikisha malengo ya maisha kwa ufanisi ni kanuni ya msingi ya maisha yenye mafanikio ustawi na mshikamano wa kijamii kwa hivyo maneno mara kwa mara yanatufundisha kuwa thabiti uvumilivu tabia njema kuchangia maendeleo binafsi na ya jamii kwa ujumla.

Daima ni neno linalotumika kueleza hali ya kudumu usio na mwisho au jambo linalofanyika kwa wakati wowote bila kupungua au kuisha ni dhana inayohusiana na uthabiti nidhamu na kuendelea kwa jambo fulani bila usumbufu maneno haya hutufundisha umuhimu wa uthabiti kuaminiana na kufanya mambo kwa muendo thabiti katika maisha ya kila siku katika maisha ya kila siku, daima ni kanuni muhimu kwa mfano, mtu anapojihimiza kufanya mazoezi daima, mwili wake huimarika, afya yake hubaki nzuri na akili yake inakua safi. Vivyo hivyo, mwanafunzi anayesoma kwa bidii, daima anapata matokeo bora na anajenga nidhamu ya kujifunza na kuhimarisha uelewa wa masomo yake. Hili linaonyesha kuwa daima ni kanuni ya maisha yenye mafanikio kwani uthabiti unaongoza kwenye maendeleo endelevu Zaidi ya maisha binafsi daima huchangia katika uhusiano wa kijamii watu wanaonyesha upendo msaada na mshikamano daima huimarisha uhusiano wa jamii familia na marafiki wakati mtu anapokuwa mwaminifu na uangalifu kwa wengine Daima hujenga heshima kuaminiana na mshikamano dhabiti Methali ya kiswahili heshima hujengwa pole pole inaweza kueleweka katika muktadha wa daima ikionyesha kuwa tabia nzuri zinazofanywa kila mara hujenga matokeo mazuri na ya kudumu Zaidi ya hilo Daima hufundisha uvumilivu wa nidhamu juhudi zinazofanywa daima inaonyesha kuwa mtu anaweza kushugulikia changamoto kuvunja vizuizi na kufanikisha malengo makubwa bila kuchoka hii ni muhimu katika kila endeleo la maisha Iwe katika ni elimu kazi kilimo biashara na maendeleo binafsi kwa mfano mtu anayefanya zitihada kidogo kila siku daima hatimae hufanikiwa kwenye mradi mkubwa bila kushindwa saidi ya maisha ya kila siku na uhusiano Daima pia hufundisha udhabiti wa kiroho na maadili katika tamaduni nyingi dhana ya dahima uchangia kuimarisha imani, heshima na udhabiti wa maadili kuishi kwa biashara busara upendo heshima daima husaidia kudumisha mshikamano wa kijamii kuimarisha utu na kuleta amani katika maisha binafsi na ya jamii Kwa mukhtasari daima ni zaidi ya neno la kawaida ni dhana ya udhabiti nidhamu mshikamano na kuendelea bila kupungua inafundisha umuhimu wa kufanya mambo kwa mwendo thabiti kutathmini maisha kuimarisha uhusiano wa kijamii na kufanikisha malengo binafsi na ya pamoja kwa hivyo neno daima linatufundisha kuwa thabiti.

Usiku ni kipindi cha saa ambapo jua limezama na mwanga wa asili kutoka angani unakuwa mdogo ama haupo kabisa. Ni kipindi cha kupumzika, kutafakari na kuandaa mwili na akili kwa shughuli za siku inayofuata. Usiku ni sehemu muhimu ya mzunguko wa maisha ya binadamu na wanyama kwani husaidia katika kuulicha mwili kukona na kurudisha nguvu zilizotumika wakati wa mchana. Katika shugle za kila siku. Usiku ni kipindi cha kupumzika na kurudisha nguvu Baada ya shughuli za mchana, mwili unahitaji kupumzika ili seli zake ziweze kujenga upya misuli kuangeza nguvu za akili na kurudisha uangalifu wa homoni Kwa hivyo, usingizi wa usiku ni muhimu sana Kwa afya yabinadamu, inaimarisha kumbukumbu na kuhakikisha kuwa mtu anaweza kufanya shughuli za mchana kwa ufanisi Haidha, wanyama wengi hutumia usiku kupumzika na kutafuta chakula na hivyo kuhifadhi mzunguko wa maisha katika mazingira Zaidi ya afya ya mwili, usiku kuchangia katika maisha ya kihisia na kiroho ni kipindi ambacho watu wengi hutumia kutafakari maisha yao au kufanya mazoezi ya kiroho katika tamaduni nyingi, usiku unahusiana na amani, heshima na utulivu Methali ya kisawili kama usiku wa manani asubuhi haikosi, naonesha kuwa baada ya giza na changamoto, kila kitu kinaweza kuonekana kwa uwazi na kupata suluhiso. Hili linafundisha uvumulivu na matumaini na kuthubutu katika maisha, zaidi ya kutafakari na kupumzika. Usiku pia ni muhimu katika utamaduni wa jamii. Sherehe za kitamaduni hafla na shughili za kijamii mara nyingi ufanyika usiku ambapo watu bukutana kushirikiana na kuimarisha mshikamano wa kijamii haitha Baadhi ya biashara au shughuli za kiasili zinategemia usiku kama vile uvuvi kilimo cha baadhi ya mimea inaonyesha kuwa usiku sio tu kipindi cha giza bali pia ni fursa ya maendeleo mshikamano na ustawi wa jamii zaidi ya hayo usiku ni chanzo wa uvumbuzi na burudani watu wengi hupata mwanga wa usiku na kufanya kazi ya ubunifu kama vile kuandika barua kuchora kutengeneza miradi mbali mbali kucheza michezo ya kielektroniki mziki na burudani na pia mara nyingi kufanyika usiku hii inafundisha kuwa usiku ni wakati wa kutafakari kuunda kutumia muda kwa njia nzuri ili kuimarisha maisha ya kila siku Kwa mkutasari usiku ni zaidi ya kipindi cha giza ni muda muhimu wa kupumzika inaimarisha afya ya mwili na akili kutafakari maisha kuimarisha msikamana wa kijamii na kuendeleza ubunivu siku ufundisha nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kutumia muda kwa busara.

Utafiti ni mchakato wako chunguza, kuchambua na kupata tarifa mpya kuhusu jambo fulani kwa njia ya kisayansi na yakina na enye mantiki. Ni njia ya kupata marifa kuelewa hali za maisha na kutatua matatizo. Utafiti unaweza kufanyika katika nyanja mbalimbali za maisha kiwemu elimu, sayansi, teknolojia, afya, jamii, payashara na hata utamaduni. Lengo la msingi la utafiti ni kuongeza uwelewa wa jambo fulani na kutoa suluhisho li nalote gemewa. Katika ilimu, utafiti kuchangia kwa namna kuba katika kuborosha ujuzi wa maarifa. Wanafunzi na walimu kufanya utafiti ili kuelewa dhana, kuchambua hoja na kupata data halisi zinazosaidia kuthibitisha na kupinga dhana fulani. Kwa mfano, mwanafunzi anaweza kufanya utafiti wa kisayansi kuhusu jinsi mimiya inavokuwa na jinsi mabadiliko ya hali ya wewa inaaziri mazingira. Utafiti huu unasaidia kuimarisha ufahamu wa kitaaluma na kuunda tabia kufanya maamuzi sahihi kulingala na matoke wa halisi. Zaidi ya ilimu, utafiti ni msingi wa maendeleo ya sayansi na teknolojia. Wanasayanzi kupanya kafiti ili kugundua dawampia, kuboresha teknolojia za kilimu, kuunda mashine bora na kutafuta usuluhisho la matatizo ya kibinadamu Kutafiti wa kisayanzi na teknolojia ni chachu ya maendeleo kwani inasaidia kuboresha maisha ya kila siku inaongeza uzalisha aji na kuhimarisha uchumi wa taifa Hii inaunyesha kuwa utafiti ni muhimu situ kwa ilimu bali pia kwa maendelewa kijamii na kiutumi Zaidi ya hayo, utafiti pia inachangia katika kuboresha maisha ya jamii kupitia utafiti wana sayansi na watafiti wanaweza kugundua tatizo la kiafia jamii na kutamaduni na kutuwa suluhisu zinazofaa Kwa mfano, utafiti wa jamii unaweza kubaini sababu ya umasikini Kusefu wa elimu na changamoto za usalama na hivyo kusaidia serikali au mashirika ya kutua sera zinazofaa medhali ya kiswaili elimu haina mwisho inaweza kueleweka vizuri katika mukta za utafiti kwani utafiti utuwa marifa mape kila mara na kuendeleza jamii zaidi ya uwelewa na maendeleo utafiti hufundisha nidhamu hufumilivu na mbinu za kuamua mtafiti anatakiwa kuwa makini na kutogihusisha na zana zisizo za msingi na kuhakikisha kila hatua inafanywa kwa uangalifu hatuwa hizi kuchangia uthebiti na mawazo kwimarisha maadili ya kitaaluma na kuhakikisha matokea ya naaminika Kwa muktasari kutafiti ni zaidi ya ukuchunguza tuu ni mchakato wa kupata marifa, kuboresha uwelewa, kutatua matatizo ya kila aina, kuchangia elimu, maindelea sayansi teknolojia ustawi wa jamii na kuimerisha nidhamu na uvumilivu wa mtu.

Kinywa ni sehemu ya mwili wa binadamu na wa wanyama ambapo chakula vinywaji na hewa huingizwa mwilini. Kinywa kina misuli, meno, ulimi na mate ambayo husaidia kwa ulaji kuchemsha chakula kimsingi na kufanikisha mmomonyoko wa awali wa chakula kabla ya kufika tomboni. Kinywa pia ni chombo muhimu cha mawasiliano kwani kupitia kinywa mtu huongea kuimba kutoa ishara mbalimbali za hisia kama vile kicheko kulia na kutia hofu kwenye afya ya kila siku kinywa ni sehemu muhimu sana kinywa safi na chenye afya kinahakikisha kwamba chakula kinashugulikiwa kwa usahihi kinga za mwili zinaimarishwa na lishe inapatikana mwilini kusafisha kinywa mara kwa mara Kwa mswaki na dawa ya meno kunasaidia kuondoa vijidudu, kuzuia marathi ya fizi na kinywa na kuhakikisha pumzi safi aidha kinywaji kuchangia ladha ya chakula na burudani ya kula kwani ulimi unachambua ladha kama tamu chungu chumvi chungu kidogo Kwa hivyo kufanya chakula kuwa cha kuvutia na cha kuridhisha Zaidi ya afya na lishe, kinywa pia ni chombo cha mawasiliano na hisia. Kupitia kinywa, watu huweza kuzungumza kueleza hisia, kuimba na kushiriki taarifa. Methali ya kiswahili, maneno ni madini, inaweza kueleweka katika muktatha wa kinywa, kwani maneno tunayosema kupitia kinyo, yanaweza kuleta faraja, mshikamano na hata matatizo. Kunwa kinafundisha kuwa mtu anatakiwa kutumia maneno kwa busara kuwaheshimu wengine na kuwasiliana kwa heshima na kwa uangalifu kinywa ni muhimu pia katika tamaduni na mila katika baadhi ya tamaduni kinywa hutumika kwa ajili ya ibada mashairi nyimbo au methali watu hutumia kinywa kushirikiana hadithi za kale kutoa mashairi kuimba nyimbo za sherehe hii inathibitisha kuwa kinywa si sehemu tu ya mwili bali ni daraja muhimu ya kuendeleza utamaduni historia na mshikamano wa jamii kinywa ni zaidi ya sehemu ya mwili inahudumia ulaji ni chombo cha lishe afya mawasiliano hisia na utamaduni kinachangia katika mmomonyoko wa chakula afya ya mwili kuwasiliana maneno kuimba kuhifathi historia na utamaduni.

Mkono ni sehimu muhimu ya mwili wa mwanadamu na mnyama, unaounganisha na kifua kupitia bega na majirio kwa shughuli nyingi za kila siku. Mkono una vidole, kidole cha gamba na misuli na inayorahisisha uchokozi, uko na uchokozi, uchokozi, kushikisha, kugusa, kunipiga, kuandika, kufanya shughuli nyingi za mikono kwa ustadi. Mikono si tu kifaa cha kazi, bali pia ni combo cha mawasiliano na hisia Kwani unaweza kuashiria heshima mshikamano na hata hisia za furaha na huzuni katika maisha ya kila siku, mkono ni muhimu sana Ukishika chakula au kufanya kazi ya mikono kama vile kupika, kuandika na kutumia kompyuta mkono unachangia moja kwa moja katika ustawi na ufanisi wa maisha mkono pia hufanya kazi ya kuthibiti kitu kulinda na kusaidia mwili kufanya shughuli mgumu Kwa mfano mtu anaposhika kipande, kipande cha kioo au chombo cha chakula mkono husaidia kuhakikisha kuwa kitu hicho hakita haribika au kusababisha ajali hii inaonyesha kuwa mkono ni chombo cha ustawi wa kila siku Zaidi ya shughuli za kimwili mkono pia ni muhimu katika mawasiliano ya kihisia na cha kijamii. Kupitia mkono, mtu hufanya ishara za heshima mshikamano na upendo. Methali za kiswahili kama mkono wa msaada ni bora kuliko maneno, inaonyesha dhamani ya mkono katika kutoa msaada na kuimarisha mshikamano wa jamii na mfano, kushikana mikono na mtu mara nyingi kunafanya iwe rahisi kuondoa hofu, kuonyesha mshikamano na kuimarisha uhusiano wa kibinadamu. Zaidi ya hilo, mkono ni muhimu pia katika utamaduni na shughuli za sana. Katika muziki, michezo ya sanaa na mikono, huchangia kuunda sauti, kuimba na kutengeneza kazi ya ubunifu. Wanafunzi wa sanaa hufanya kazi ya mikono kwa ustadi na hali ya juu ili kuunda michoro, sanamu na vinyago. Hii inadhibitisha kuwa mikono si tu ya kifaa ya kawaida bali ni chombo cha udhibiti, ubunifu, mawasiliano na elimu. Kwa mukhtasari, mikono ni zaidi ya sehemu ya mwili. Inatumika katika kushika na kufanya kazi. Ni kifaa cha ustawi wa maisha ya kila siku, chombo cha mawasiliano ya kihisia na kijamii, na sehemu muhimu ya ubunifu na utamaduni. Mkono hufundisha nidhamu, ustadi, mshikamano na umuhimu wa kusaidia wengine. Kwa hivyo, neno mkono linatufundisha kuwa sehemu ndogo ya mwili inaweza kuwa na mchango mkubwa katika maisha ya kila siku, katika ustawi wa jamii na katika kuendeleza ubunifu na mshikamano wa kijamii.

Kwaheri ni neno linalotumika kuashiria kuwachana au kuondoka kwa muda au milele ni neno linalo la mawasiliano ambalo linaonyesha heshima hisia na mshikamano kati ya watu kwaheri si tu neno la kuondoka mara nyingi linaashiria pia hofu matumaini na matamaniyo mema kwa mtu anayeondoka kutoka katika lugha ya kiswahili na kitamaduni nyingi kwaheri lina umuhimumu mkubwa wa kijamii kihisia na linaweka msingi ya mawasiliano mazuri na mshikamano katika jamii katika maisha ya kila siku kwaheri huchangia katika kudumisha heshima na mshikamano wa kijamii Wakati mtu anapotoa kwaheri, anatoa ishara ya heshima kwa watu wengine na kuonyesha kuwa Anaangalia uhusiano huu kwa uzito kwa mfano Wakati ndugu au rafiki wanaposhiriki kwa pamoja, kusema kwaheri kwa heshima ni ishara ya kutathmini muda uliotumika pamoja. Methali ya kiswaili ambao haba na haba hujaza kibaba inaweza kuelezeka pia hapa. Kuonyesha kuwa maneno madogo ya heshima kama kwaheri huchangia katika kudumisha uhusiano mzuri wa kijamii. Kwaheri pia huchangia katika hisia na ustawi wa mtu. Wakati mtu anaposema kwaheri kwa rafiki au mpenzi mara nyingi huongeza hisia za mshikamano amani ya kihisia na kuondoa mvutano unaoweza kutokea wakati wa kuachana hii ni muhimu sana katika kutumisha mshikamano wa kijamii familia na urafiki wa kweli Hasa katika tamaduni ya kiswaili kwaheri manya nyingi huambatanishwa na matamanio mema ya kwaheri na heri kuonyesha matumaini ya siku njema na mafanikio ya mtu anayeondoka Zaidi ya hiyo, kwaheri pia lina umuhimu katika tamaduni, sherehe na mila, katika baadhi ya sherehe za kifamilia na kijamii, kwaheri linatolewa kwa heshima wakati wa kuondoka, kuonyesha heshima kwa wenyeji na wageni, aidha katika masuala ya kitaaluma, kuzungumza kuashiria kwaheri, kwa heshima kunaonyesha nidhamu, ustaarabu na heshima kwa watu na kazi, kwa hivyo, kwaheri ni sehemu ya maadili ya kijamii na heshima.

Kusini ni mwelekeo wakijografia unaowashiria sehemu ya dunia, ambayo ipo kando ya muhimili wa dunia upande wa pili wa kaskazini kwa maneno mengine. Kusini ni upande wa dunia unaelekea kwenye poll ya kazini inayoashiria mwelekeo tofauti na kaskazini. Mwelekeo huu unaumuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku, hali ya hewa, usafiri, ramani na hata katika utamaduni wa binadamu. Katika maisha ya kila siku, kusini ni mwelekeo muhimu wa kijografia unayotumia kueleza nafasi na kuelezea mwelekeo wa vitu. Kwa mfano, wanasayansi wapandaji na wavuvi hutumia mwelekeo wakusini kutambua sehemu wanazopandwa wanazopaswa kuenda. Ramani au maneno ya mwanga wa jua wakuzingatia mwelekeo huu, wanadamu wanaweza kupanga shuguli zao kama vile kilimo, safari au ujenzi hii inadhibitisha kuwa kusini si tu neno la mwelekeo, bali ni chombo la kuongoza maisha ya kila siku Zaidi ya umuhimu wake wa kijiografia, kusini pia huchanganya katika elimu na sayansi wanafunzi hufundishwa kuelewa mwelekeo wa dunia, ramani na nyota kwa kutumia mwelekeo wa kusini. Katika astronomia kuelewa upande wa kusini kunasaidia katika kutambua nyota, sayari na ramani za anga. Kwa mfano, mwelekeo wa kusini hutumika kueleza mashua, ndege na hata katika ramani za anga, methali za kiswahili kama mwelekeo sahihi huleta mafanikio, inaeza kueleweka hapa vizuri zaidi kionyesha kuwa kuelewa mwelekeo wa kuishi kusini kunasaidia kupanga na kufanikisha mambo ya usa kwa usahihi. Zahidi ya hilo, kusini pia lina maana katika hali ya hewa na mazingira. Katika maeneo tofauti ya dunia, mwelekeo wa kusini unaweza kuashiria mabadiliko ya hali ya hewa, joto na mvua. Kwa mfano, nchi ziliko kaskazini zinaweza kuzingatia mwelekeo wa kusini kuelewa joto la mchana na mvua inavyosibu. Hii inasaidia wakulima, wavuvi na wananchi kwa jumla kupanga shughuli zao, kuhakikisha usalama na kuongeza uzalishaji. Zaidi ya elimu na mazingira, kusini pia inafundisha umuhimu wa mwelekeo, kupanga nidhamu, kuelewa mwelekeo wa kusini kunafundisha binadamu kuwa makini, mwenye mpangilio na kutumia rasilimali za kijografia kwa busara. Wakati mtu anapojua mwelekeo huu, anaweza kufanya maamuzi sahihi kupanga safari ya kuendesha shughuli za kila siku kwa ufanisi. Kufundisha kuwa mwelekeo sahihi dhabiti na mpangilio ni muhimu kwa maendeleo na mafanikio ya kila siku.

Teknolojia ni matumizi ya maarifa ya sayansi na ubunifu wa binadamu kuunda vifaa mashine au mbinu ambazo husaidia kufanikisha kazi, kurahisisha maisha, kuboresha ustawi wa jamii. Teknolojia inaweza kuwa ya kielektroniki, mitambo, mawasiliano, kilimo, rudia, mitambo, au hata maendeleo ya kijamii. Ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kisasa. Kwani kuchangia katika kila sekta ya maisha na binadamu. Kutoka kwa elimu, biashara, afya, burudani hadi usafiri. Katika maisha ya kila siku, teknolojia inarahisisha shughuli nyingi, kwa mfano simu ya mkononi, kompyuta na mtandao ina interneti ambayo husaidia watu kuwasiliana, kufanya kazi, kujifunza na kufurahia burudani bila kizuizi cha mda au nafasi. Teknolojia hufanya iwe rahisi kupata taarifa za haraka, kushirikiana na watu walioko mbali na kufanya maamuzi kwa usahihi. Aidha teknolojia inasaidia katika utunzaji wa rekodi, utafiti ya kuboresha ubora wa maisha. Kwani kila shughuli inaweza kufanya kwa nafasi zaidi kuliko awali. Zaidi ya kurahisisha maisha, teknolojia pia inachangia katika maendea ya elimu na utafiti. Wanafunzi na walimu hutumia teknolojia kama kompyuta tafsiri za kijajati na vifaa vya mawasiliano kufanikisha masomo. Wanasayansi hutumia mashine ya kisayansi simu za kisayansi na programu za kompyuta kufanya majaribio kuchambua data na kupata matokeo halisi, teknolojia hufundisha kwa ubunifu na matumizi ya maarifa na sayansi yanaweza kuboresha uelewa na kutoa suluhisho la tatizo changamoto ya maisha. Zaidi ya elimu, teknolojia pia kuchangia katika maendeleo uchumi na biashara. Kampuni kutumia teknolojia kuongeza uzalishaji, kuboresha bidhaa na kurahisisha mawasiliano na wateja na kuendelesha shughuli zao wa ufanisi, teknolojia na ya kidijitali kama ile ya e-commerce na programu za kifedha imewezesha biashara kufanyika popote na wakati wowote, hii inaonyesha kuwa teknolojia ni chachu ya maendeleo ya kiuchumi inachangia ustawi wa jamii na kuongeza fursa ya ajira za biashara.

Mshahara ni kiasi cha fedha au faida nyingine inaotolewa kwa mfanyikazi kwa kazi anazofanya ni malipo rasmi yanayotoa zamani kwa jitihada na mda wa mtu katika kazi yake na mara nyingi huchangia sana katika maisha ya kila siku ya mfanyikazi na familia yake Mshahara si tu malipo wa kifedha bali pia ni ishara ya heshima kutathmini jitihada na kuimarisha ustawi wa kifamilia na kijamii katika maisha kila siku, mshahara ni muhimu sana kwa sababu inahakikisha kuwa mahitaji ya kimsingina ya maisha yanapatiwa Hii ni pamoja na chakula, mavazi, makazi, afya, elimu ya watoto na mahitaji mingine ya kila siku Mfanyikazi anapokea mshahara kwa wakati unawezesha kupanga bajeti kufanya biashara na kushugulikia gharama za familia kwa hivo mshahara ni msingi wa ustawi wakifamilia na maisha kwa ujumla Zaidi mshahara pia inachangia maendeleo ya kibinafsi na elimu Mfanyikazi anaweza kutumia sehemu ya mshahara wake kuendeleza masomo kwa jiri mbinu za kujifunza na kufanikisha shughuli za kumkimu kimaisha kama vile kununua vifaa vya kielimu kwa watoto wake hii inafundisha kuwa mshahara si tu malipo ya sasa bali pia ni uwekezaji wa maisha ya baadaye Mshahara pia una umuhimu katika ustawi wa kijamii na uchumi wa taifa Wakati wafanyikazi wanapopokea mshahara wao Kwa wakati upata uwezo wa kununua bidhaa na huduma na kuendesha biashara na kuchangia katika soko la undani hii inaongeza uchumi na kuimarisha biashara ndogo na kuendeleza ustawi wa jamii. Pia mshahara unaimarisha mshikamano waki jamii kwani familia na jamii inapata msaada wa kifedha na kurahisisha maisha ya kila mmoja wao. Mshahara inafundisha umuhimu wa nidhamu, bidii na heshima kwa kazi Mshahara ni matokea jitihada, ustadi na niidhamuu ya mfanyikazi Kwa hivyo, kupandisha morali ya mfanyikazi kuhimiza ubora katika kazi na kutoa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii Methalii ya kiswaili, kila shambali na mavuno yake inaweza kuhusishwa na mshahara na inaonesha kuwa jitihada dhabiti kutoa dhawabu au malipo yanayostahili.

Mkutano ni mkusanyiko wa watu waliokusudiwa, kuzungumza, kushirikiana na kufanya maamuzi ka kuhusu swala fulani. Mkutano inaweza kuwa ya kidiplomasia, ya kitaaluma, ya kibiashara, ya kijamii na ya kifamilia. Lengo kuu la mkutano ni kutoa nafasi kwa washiriki kushirikiana kimawazo, kutoa tatizo, na kupanga shughli na kufanikisha malengo ya pamoja. Mikutano ni sehemu muhimu ya mawasiliano ya kijamii na huchangia katika maendeleo ya kila jamii, shirika na taasisi. Katika maisha ya kila siku, mkutano huchangia katika kuboresha mawasiliano na ushirikiano. Kwa mfano, katika shule, walimu hukutana na kuzungumzia masomo mipango ya masomo au changamoto sa wanafunzi katika biashara, wafanyikazi hukutana kupanga mikutano na kuuza bidhaa kuboresha huduma na kutatua changamoto zinazotokea kazini mkutano hutoa nafasi ya kushirikiana na kubadilishana mawazo na kutoa suluhisho Kwa changamoto Zinazojitokeza Methali ya kiswahili umoja ni nguvu inaweza kuhusishwa katika mkutano Zaidi ya mawasiliano mkutano pia inachangia katika maamuzi bora na mipango madhubuti mikutano ya kitasluma au kisiasa inasaidia kupanga sera kupanga bajeti na kufanya maamuzi muhimu wakati washiriki wanaposhirikiana na kuwaza kwa heshima kwa uwazi matokeo ya mikutano inajenga mshikamano na kijamii na kuimarisha nidhamu kuhakikisha kila kipengele kinashugulikiwa kwa uwajibikaji Hii inaonesha kuwa mkutano si tu pahali pa kukutana bali ni chombo cha maendeleo na mshikamano katika jamii Zaidi ya hayo, mkutano inafundisha muhimu wa nidhamu, heshima na mpangilio Kwa kuwa mkutano mara nyingi inafanyika kwa ratiba maalum washiriki wanapaswa kufika kwa wakati kuzungumza kwa heshima kushirikiana bila kuchafua hoja mkutano mzuri unafundisha kushirikiana na kwa uwajibikaji kuzingatia maoni ya wengine kutumia mda kwa busara Hii inafundisha pia ustadi na mawasiliano kupanga mikakati na kufanikisha malengo bila mgogoro Zaidi ya mikutano ya kila siku, mkutano pia unachangia katika mshikamano wa kijamii na kundi shugli kama mkutano wa familia mashirika na jumuia, zaidi ya kudumisha uhusiano, kutoa muongozo kushirikisha taarifa muhimu, vakati watu wanapokutana mara kwa mara, wanajenga mshikamano wa kijamii, wanaimarisha urafiki na kushirikiana, kushughulikia changamoto za pamoja. Hii inaonyesha kwamba mkutano ni sehemu ya msingi ya maisha ya jamii na maendeleo ya binadamu. Kwa muktasari, mkutano ni zaidi ya kukusanyika pamoja ni chombo cha mawasiliano, mipango, ushirikiano na nidhamu na mshikamano katika jamii. Inachangia katika maamuzi bora, maendeleo ya elimu, biashara na maisha ya kijamii. Mkutano hufundisha nidhamu heshima mpangilio na umuhimu wa kushirikiana kwa lengo la pamoja kwa hivyo Neno mkutano linatufundisha kuwa kushirikiana kupanga kutatua mawazo kwa heshima na msingi wa mafanikio binafsi na ya jamii katika ujumla.

Chai, si pia wewe utakua na pesa si ununue suitcase. Chai ni kinywaji kinachojulikana sana duniani kote hasa katika jamii nyingi za Afrika, Asia na ulaya. Chai hutengenezwa kwa maji. Majani ya mmea unayo itwa Kamelia Cinesis, ambayo huchemshwa kwa maji moto ili kutoa ladha, harufu na rangi maalum, kwa baadhi ya jamii. Chai si tu kinywaji bali ni sehemu ya utamaduni, maisha ya kila siku, na mahusiano ya kijamii. Kihistoria, chai ilianza katika bara la Asia, hasaa nchini China, ma elfu ya miaka iliopita. Inasemekana kwamba chai iligunduliwa kwa bahati wakati majani yalianguka kwenye majimoto. Baadaye, matumizi ya chai yalisambaa hadi India, Afrika mashariki, ulaya na sehemu nyingine ya dunia. Leo hii, chai ni moja wapo ya vinywaji vinavyotumika zaidi duniani badaya maji. Katika Afrika mashariki hususan Kenya, chai ni zao muhimu sana la kibiashara. Kenya ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa chai duniani. Chai inayo zalishwa nchini Kenya, husafirishwa kwenda nchi nyingine nyingi na kuchangia katika kiasi kikubwa cha uchumi wa kitaifa. Wakulima wengi hutegemea kilimo cha chai kama chanzo kikuu cha kipato, hivyo chai linahusisha pia ajira, maendelea jamii, na uchumi wa nchi. Kijamii, chai inanafasi kubwa sana katika familia nyingi. Chai hunyewa asubuhi kama kifungua kinywa, mchana au jioni. Chai hutumiwa wakati wa mapumziko, mikutano ya kifamilia, sherehe, na hata wakati wakuwapokea wageni mara nyingi Kumkaribisha mtu kwa chai ni ishara ya ukarimu, heshima na upendo. Watu hukaa pamoja wakinywa chai huku wakizungumza, wakishauriana na wakifurahia muda wao Kuna aina nyingi za chai baadhi ya aina hizo ni chai ya maziwa, ambayo hupikwa kwa maji, majani ya chai na kuongezwa maji pamoja na sukari. Ya pili, chai ya rangi ambayo haina maziwa, chai ya kijani inajulikana kwa faida zake za ki afia, chai ya tangawizi iliki na mdalasini ambayo huongezwa viuongo ili kuongeza ladha na manufaa ya kiafia chai ya miti shamba ambayo hutengenezwa kwa mimea mbali mbali badala ya majani ya chai ya kawaida kiafya, chai ina faida nyingi ya inasemekana kuwa chai inasaidia kupunguza uchofu, kuongeza umakini, kuboresha mmeng'enyo wa chakula, kupunguza hatari ya magonjwa, fulani kama shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, hata hivyo, matumizi ya chai kupita kiasi yanaweza kuwa na madhara kama vile usingizi kupungua, na maumivu ya tumbo hasa kwa wale wanaokunywa chai kali.